Kwa kawaida, ninahakikisha ninakunywa kati ya glasi saba hadi kumi za maji kwa siku, kutegemeana na hali ya hewa, aina ya chakula ninachokula, na kiwango cha shughuli za mwili ninazofanya. Ninakunywa maji asubuhi baada ya kuamka, kabla na baada ya chakula. Pamoja na wakati wa mchana ninapokuwa kazini au nikifanya shughuli mbalimbali. Utaratibu huu hunisaidia kuuweka mwili wangu katika hali ya unyevunyevu muda wote. Umuhimu wa kunywa maji ya kutosha ni mkubwa sana katika afya yangu ya kila siku. Kwanza, maji husaidia kuendesha vizuri mifumo ya mwili ikiwemo mmemengenyo wa chakula, usafirishaji wa virutubisho na uondoaji wataka mwilini kupitia mkojo na jasho Pili, maji huchangia katika kuthibiti joto la mwili Hasa wakati wa joto kali au ninapofanya kazi nzito aidha, kunywa maji ya kutosha hunisaidia kuimarisha utendaji wa ubongo kuongeza umakini, kumbukumbu na uwezo wa kufanya maamuzi Pia husaidia kupunguza uchovu, maumivu ya kichwa na msungo wa mawazo. Kwa upande wa ngozi, maji husaidia kuifanya ngozi iwe laini, yenye afya na yenye mgao wa asili. Zaidi ya hayo, kunywa maji mara kwa mara hunisaidia kuthibiti hamu ya kula kupita kiasi kwani wakati mwingine mwili huchanganya kiu na njaa. Hivyo, maji huchangia pia katika kudumisha uzito unaofaa na mtindo bora wa maisha. Kwa ujumla, ninazingatia kunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu ni msingi wa afya bora, nguvu za mwili, utulivu wa akili na ufanisi katika shughuli zangu za kila siku. Kunywa maji si hiari, bali ni hitaji muhimu la mwili.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchukua tahathari mbali mbali, ninapo tumia mtandao ya kijami na huduma za mtandaoni. Kwanza, ninahakikisha situmii tarifa zangu binafsi kiholela kama vile namba ya simu, anwani ya makazi, taarifa za benki au neno siri katika tovuti au programu zisizo aminika. Pia, ninakua makini sana na aina ya taarifa ninazo chapisha hadharani ili kuipuka matumizi mabaya. Aidha, ninatumia maneno siri imara na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali na hubadilisha maneno siri hayo mara kwa mara. Maneno siri yangu huwa na mchanganyiko wa herufi namba na alama maalumu ili kuongeza usalama. Pia hutumia uthibitisho wa hatua mbili pale unapopatikana jambo linalo ongeza ulinzi wa akaunti zangu thidi ya uvamizi. Zaidi ya hayo, ninahakikisha ninasasisha vifaa na programu zangu mara kwa mara kwani masasisho usaidia kuziba mianya ya kiusalama. Huepuka pia kubofia viungo au kupakua faili kutoka kwa vianzo visivyo julikana kwa kuwa vinaweza kuwa na virusi au programu hasidi. Pia, ninazingatia mipangilio ya faraha katika mitandao ya kijamii kwa kuchagua ni nani anayeweza kuona taarifa zangu au kuwasiliana nani. Hatua hii hunipa uthibiti mkubwa wa taarifa zangu binafsi. Kwa ujumla, ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuwa makini, kutumia teknolojia kwa busara na kufuata kanuni za usalama. Kwa sababu usalama wa taarifa zangu ni muhimu kwa amani na uhuru wangu waki digitali.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya masika. Napenda majira haya kwa sababu huleta mvua, ubaridi wa wastani na mazingira yenye uhai. Wakati wa masika, ardhi huwa na rotuba, mimea huwa ya kijani kibichi na hewa huwa safi zaidi. Jambo linalonifanya nijisikie faraja na utulivu wa moyo. Kitu kilicho nifanya ni yapende zaidi majira ya masika ni uzuri wa mazingira unaojitokeza baada ya mvua kunyesha. Kuona miti ikichipua, maua ya kichanua na mashamba ya kistawi hunipa furaha kubwa na kunikumbusha umuhimu mwamvua katika maisha ya binadamu na viumbe wengine. Aidha, majira haya hunikumbusha nyakati za matumaini, mwanzo mpya. Na baraka. Katika majira ya masika Napenda kufanya shughuli mbali mbali kama vile kutembea katika mazingira ya asili kufanya usafi wa mazingira kupanda mimea na kupumzika nikiwa na sikiliza sauti ya mvua Pia nikipindi kizuri cha kukaa na familia kunywa vinywaji vya moto na kushiriki mazungumzo yenye utulivu kuhusu hali ya hewa wakati wa majira ya masika, ninajisikia vizuri na mwenye faracha. Hali ya hewa huwa si joto kali wala baridi kupita kiasi, bali huwa na uwiano mzuri unaoupa mwili na akili utulivu. Hewa safi na baridi ya wastani hunifanya nijisikie mwenye nguvu, amani na furaha ya ndani. Kwa ujumla, napenda majira ya masika kwa sababu huleta mazingira uhai, huleta matumaini mapya na hunipahisia za utulivu na furaha. Jambo linalo yafanya kuwa majira ni nayo ya thamini sana katika maisha yangu.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii lakini hutumia kwa kiasi na kwa nidhamu. Mitandao ya kijamii hunisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na watu wengine walioko mbali. Jambo linalo imarisha mahusiano ya kijamii. Kupitia mitandao hii, ninaweza kubadilisha mawazo, kushiriki taarifa muhimu, na kujifunza mambo mapya yanayo husiana na elimu, biashara na maswala ya kijamii. Aidha, ninatumia mitandao ya kijamii kama chombo cha kupata habari, maarifa na burudani, lakini ninahakikisha situmie muda mwingi kupita kiasi. Ninachagua kwa makini taarifa ninazo tazama na kushiriki ili kuepuka upotoshaji wa habari na matumizi mabaya ya muda. Zaidi ya hayo, ninazingatia usalama wa faraha kwa kuweka mipangilio sahihi ya akounti zangu na kuepuka kushiriki taarifa binafsi hadharani. Hii hunisaidia kutumia mitandao ya kijamii kwa njia chanya na yenye manufaa. Mitandao ya kijamiu ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunirahisishia mawasiliano ya haraka na yenye ufanisi. Kupitia mitandao hii, ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na watu wengine walioko mbali bila gharama kubwa. Jambo linalo saidia kudumisha mahusiano ya karibu, licha ya umbali wa kijiografia. Aidha, mitandao ya kijamii hunipa fursa ya kupata taarifa na habari mbalimbali kwa wakati unaofaa. Kupitia majukwaa haya, ninaweza kujifunza kuhusu maswala ya elimu, afya, biashara na maendeleo ya jamii. Hii hunisaidia kuongeza maarifa kupanua mtazamo wangu na kuwa na uelewa mpana wa yanayo endelea duniani. Zaidi ya hayo, mitandao ya kijamii ni chombo muhimu cha kujieleza na kubadilishana mawazo. Ninaweza kushiriki mawazo yangu, vipaji na uzoefu, huku pia ni kijifunza kutoka kwa wengine. Hii huimarisha ubunifu kujiamini na mshikamano wa kijamii. Pia, mitandao ya kijamii husaidia katika fursa za kiuchumi na maendeleo binafsi kama vile kutangaza biashara, kutafuta ajira au kujenga mtandao wa kitaaluma. Hivyo, si chombo cha burudani pekee bali pia ni nyenzo ya maendeleo. Kwa ujumla, mitandao ya kijamii ni muhimu kwa sababu huimarisha mawasiliano, huongeza maarifa, hujenga mahusiano na huchangia maendeleo binafsi na kijamii. Pale inapo chukuliwa na kutumiwa kwa busara.

Wakati wa makumziko ya mchana, hutumia muda huo kupumzisha mwili na akili baada ya kazi za asubuhi. Kwanza, hula chakula cha mchana kilicho na lishe ili kurijesha nguvu na kujianda kuendelea na shughuli za alasiri. Chakula kizuri hunisaidia kuwa na nguvu, umakini na ufanisi katika kazi zangu. Baada ya kula, hutumia muda kidogo kupumzika, kutembea kwa utulivu au kufanya mazungumzo mafupi na wafanya kazi wenzangu. Mazungumzo hayo husaidia kuimarisha mahusiano ya kikazi na kupunguza mzongo wa mawazo. Wakati mwingine, husoma habari, kusikiliza muziki wa utulivu au kufanya mazoezi mipisi ili kufanya mwili uwe tayari tena kwa kazi. Kwa ujumla, wakati wa mapumziko ya mchana, hutumia muda huo kwa kupumzika, kujijenga kimwili na kiakili na kuimarisha mahusiano ya kijami. Jambo linalonisaidia kurudi kazini, nikiwa na nguvo mpya na umakini zaidi.

Nchi ningependa sana kutembelea ni China. China inanivutia kwa sababu ni nchi yenye historia ndefu sana utamaduni wa kipekee na maendeleo makubwa ya kisasa. Ni mojawapo ya nchi kongwe duniani lakini pia ni kati ya nchi zilizoendelea zaidi kiteknolojia kwa sasa. Mchanganyiko huu wa historia ya kale na maendeleo ya kisasa unanifanya ni tamani kuitembelea zaidi. Sababu kubwa inayonifanya ni tamani China ni maendeleo yake makubwa katika teknolojia, viwanda na miundo mbinu. China ina majiji makubwa yaliyoendelea kama Beijing, Shagai na Shenzhen pamoja na mfumo wa usafiri wa kisasa kama treni za mwendo kasi. Pia nimevutiwa sana na jinsi China imefanikiwa kukuza uchumi wake na kuboresha maisha ya watu wake kwa muda mfupi. Kitu cha ajabu ninacho kumbuka kuhusu china ni ukuta mkuu wa china, ambao ni moja ya maajabu ya dunia. Ukuta huu ulijengwa miaka mingi iliyopita kwa juhudi kubwa sana na hadi leo bado unasimama kama ishara ya nguvu, uvumilivu na historia ya watu wa china. Pia nakumbuka kuwa china ina idadi kubwa sana ya watu, na lugha pamoja na tamaduni mbalimbali ndani ya nchi moja. Ningependa kuona mambo mingi nikienda china, ikiwemo ukuta mkuu wa china, majumba ya kifalme ya kale, miji ya kisasa, viwanda vikubwa na maisha ya kila siku ya wananchi. Pia ningependa kuonja chakula chao cha asili kujifunza mila na desturi zao na kuona jinsi wanavyo dumisha nidhamu na bidii katika kazi zao kuhusu safari hiyo ninayohisi furaha msisimko na hamu kubwa ya kujifunza kufikiria kusafiri kuenda china hunifanya nijisikie mwenye matumaini Kuniongezea maarifa na kunifungua fikra kuhusu dunia Ninaamini safari ya kwenda china ingekuwa uzoefu wa kipekee, wa kielimu na wa kukumbukwa sana katika maisha yangu.

Ndiyo. Kupiga gitaa ni kipaji ambacho kwa muda mrefu nimekuwa nikivutiwa nacho. Ingawa siwezi kujiita mtaalamu. Nilianza kujifunza misingi yake nikiwa mdogo. Nikivutiwa na sauti za midundo yake zinazo pendeza masikio. Kila wimbo unao pigwa gitaa huleta hisia tofauti. Mara unasababisha furaha, mara huzuni, na wakati mwingine huwamsha ndoto na fikra za ubunifu. Mara ya kwanza nilipoanza kujifunza nilikabiliana na changamoto nyingi. Kama kushika gitaa ipasavyo na kuowanisha midundo ya akordi. Hata hivyo, kwa mazoezi ya mara kwa mara na uvumilivu, niliweza kupiga midundo rahisi na kuelewa jinsi ya kusawazisha mikono yangu ili kutoa sauti nzuri. Kupitia mazoezi haya, sikujifunza tu kupiga gitaa, bali pia kujihimiza, kustahimili changamoto na kuwa na subira. Jambo ambalo limekua muhimu, si tu kwenye muziki, bali pia katika maisha yangu ya kila siku. Zahidi ya hayo, gitaa limenifundisha namna ya kujieleza kihisia na kiroho. Kila kodi na kila wimbo ni fursa ya kueleza hisia ambazo, maneno mara nyingine hayawezi kufikisha. Kupiga gitaa pia, kuna leta fursa ya kushirikiana na wengine, hasa wakati wa muziki wa pamoja, jambu ambalo linatufundisha umuhimu wa ushirikiano, uvumilivu na heshima kwa wengine. Kwa wahakika, ingawa bado sijakuwa mtaalamu, uzoefu wangu wakujifunza gitaa ni mzuri sana kwa sababu si tu kwamba umenifundisha kupiga ala ya muziki, bali pia umetumia mafunzo haya kunilea utu wangu, kuongeza ubunifu wangu na kunifunza kushirikiana na wengine. Ni kipaji ambacho ninaamini kitabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu daima.

Ninakumbuka kwa furaha sana, siku moja ya sherehe ya kuzaliwa nilipokuwa mdogo. Sherehe hiyo ilifanyika nyumbani kwetu na familia yangu yote ilikuwa pamoja. Wazazi wangu walipanga mapambo mazuri, na vyakula vilivyopikwa kwa upendo vilikuwa vimekusudiwa kutufurahisha. Walikuwa pia marafiki wa karibu na majirani ambayo walishiriki na furaha yetu. Kumbukumbu hii ni maalum kwangu kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza niliposhuhudia watu wote wakikusanyika kwa upendo na furaha kubwa, wakicheka, wakicheza na kushiriki hadithi za kuchekesha. Nilihisi upendo na usalama uliokuwa ukizunguka kila kona ya chumba na hata sasa nikikumbuka hisia hizo zinanipa furaha isiyo na kifani. Mchezo uliofanywa wakati huo ulikuwa ni lambda ya jadi ya watoto. Tulicheza vikwazo kuruka kamba na kushindana kwa urafiki. Nilikumbuka marafiki zangu wa karibu walikuwa pamoja nami tukishirikiana kucheza bila kuogopa Hili lilifanya kumbukumbu hii kuwa ya kipekee Kwani siyo tu kwamba tulicheka Bali pia tulijifunza kushirikiana na kuthamini urafiki wa kweli Nikikumbuka kumbukumbu hii sasa Ninahisi furaha kubwa, upendo na shukrani Inanifanya nitambue jinsi utoto ulivyo muhimu katika kukuza hisia za moyo na kuthamini familia na marafiki. Kila mara nikikumbuka, uso wangu hujitumbukiza kwenye tabasamu na moyo wangu hukumbuka raha ya utotoni.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hujaribu kwanza kukaa kimya na kutulia ili kuto chochea hasira. Ninaamini kuwa hasira mara nyingi huongeza mgogoro badala ya kupunguza. Hivyo ni muhimu kuzingatia hisia zangu kabla ya kuzungumza. Baada ya hapo, huwa ninajitahidi kusikiliza kwa makini upande wa pili kuelewa hoja na hisia zake bila kumkatiza. Hii ni njia nzuri ya kuonyesha heshima na kuanza mazungumzo yenye tija. Kwa kawaida, ninajaribu pia kueleza hisia zangu kwa heshima na kwa maneno ya siyo ya kuudhi. Ni kieleza kile ninacho hisi na kile kilicho nifanya nisikie vibaya badala ya kumlaumu mtu mwingene moja kwa moja. Mara nyingi, tukijitahidi kueleza na kuelewa kwa uwazi mgogoro huwa rahisi kutatuliwa au angalau kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Pia, ninaamini katika kutafuta suluhisho la pamoja badala ya kushindana. Kwa mfano, tunaweza kujadiliana juu ya hachua za kufuata ili kuhakikisha mgogoro haujirudi. Na kila mmoja anahisi kwamba sauti yake imisikika. Mwisho, nikikumbuka mgogoro ulio tatuliwa kwa hishima na utulivu, ninajiona nikiwa na amani ya ndani na heshima kwa mtu mwingine pia. Kwa hakika, kushugulikia mgogoro kwa utulivu, mawasiliano na mshikamano wa kimahusiano. Kuna nifundisha uvumilivu, uwajibikaji na uwelewa wa wengine, jambo linalo kuwa muhimu, siyo tuu katika maisha binafsi, bali pia kijamii.

Timu yangu ninayofuata kwa karibu ni timu ya Barcelona ambayo kwa sasa inaonyesha kiwango cha juu katika mashindano mbalimbali. Ninapofuata mechi zao. Sio tu kwamba ninafurahia mabao na ushindi. Bali pia ninajifunza mbinu za mchezo jinsi wachizaji wanavyo shirikiana na usahihi katika kuongoza mpira. Kila mechi ni fursa ya kuonyesha ushabiki wa thati ambapo hisia huongezeka kutoka shangwe hadi mvutano wa kusubiri machokeo. Ninaposhuhudia timu yangu ikiwania ushindi. Ninahisi mshikamano wa wachizaji wake na wakati mwingine hupata hamasa ya kuiga nidhamu yao na mshikamano katika maisha yangu binafsi. Zaidi ya hayo kufuata timu hii kuna nifundisha umakini, uvumilivu na mshikamano wa pamoja kwani mpira wa miguu mchezo wa mtu mmoja bali ni kazi ya pamoja. Ni jango la furaha kubwa kuona wachezaji wakishirikiana, wakipambana bila kuchoka na kuwapa mashabiki sababu ya kushangilia. Kila michi inayopita ni kumbukumbu ya furaha na shauku ambayo siwezi kusahau. Kwa hakika, kufuata timu ya mpira wa miguu, siyo tu buradani, bali pia ni njia ya kujifunza madili ya mshikamano ni dhamu na mshikamano wakijami. Hii ni sababu kwa nini ninaendelea kuwa shabiki wa thati wa timu yangu kila wakati.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani kwa sababu nisehemu ambayo hupumzika, moyo na hisia. Kila mara ninapo fika pwani, ninafurahia upepo wa bahari unao nifikia uso, sauti ya mawimbi yanayo bisha mchanga na rangi za kipeke za maji zinavyo changanyika na anga. Hii inanifanya nisahau huzuni, msongo wa mawazo na machungu ya maisha ya kila sigo. Pwani pia ni mahali pazuri pakufurahia michezo ya maji, kutembea kando ya ufukwe au kuangalia machweo ya jua yenye mandhari ya kupendeza. Wakati mwingine, ninaenda na familia au marafiki na furaha hiyo huongezwa na kucheka pamoja. Kushiriki chakula cha pwani na kuzungumza kwa heshima na upendo. Kila mara ninapo kuwa pwani, ninahisi kuwa mwenye amani ya ndani, furaha ya kweli na mshikamano wa kiroho na asili. Hii ni kumbu kumbu ya zamani ya maisha kwani inanikumbusha umuhimu wa kupumzika, kufurahia uzuri wa dunia na kuthamini familia na marafiki. Wakati ninao penda kuenda pwani ni wakati ambapo kuna jua na joto ila hakuna mvua ili niweze kuzuru maeneo tofauti, kushiriki michezo, kushiriki kula chakula ya asili ya maeneo hayo, pia kujuana na marafiki na familia yangu. Ninapenda kuenda kuzuru pwani hasa wakati ambapo kuna sherehe kama vile siku ya kuzaliwa au hata kutembea wakati wa likizo. Kwa hakika, pwani ni mahali ninapo pata msisimuko na faraja kwa wakati moja na kila safari ya pwani inabaki kuwa kumbu kumbu ilio sahaulika ya furaha na amani. Ni kumbu kumbu isio sahaulika, ya furaha na amani.

Wakati wa baridi kali, mimi huwa naweza kufanya mambo kadhaa ili kujilinda na kupumzika. Kwanza, huwa nina vaa nguo nzito na zakupasha joto kama koti, skafu na glavu ili mwili wangu usikose joto. Hii ni njia ya kwanza ya kujihami na kuepuka kuugua kutokana na hali hiyo. Pia huwa ninapenda kukaa karibu na moto au juisi ya chai moto nikipumzika na kufurahia usafi na utulivu wa mazingira. Wakati mwingine, hii ni fursa ya kusoma kitabu kuandika au kuangalia filamu nyepesi. Vile vile, napenda kutumia muda huu kushirikiana na familia au marafiki, kucheka, kuzungumza na kufurahia pamoja. Kwani baridi kali huleta hali ya ukaribu wa kifamilia na mshikamano wa kweli. Zaidi ya hayo, napenda pia kutembea kidogo nje, nikifurahia upepo wa baridi na mandhari yenye theluji au mvua kidogo, jambo linalo nipa hisia ya kutulia na furaha. Nikikumbuka hisia hizi, ninahisi amani ya ndani, furaha isio na kifani, na shukurani kwa kile kilicho karibu nami. Kwa hakika, baridi kali sio kizuizi cha kufurahia maisha badala yake ni fursa ya kujilinda, ufurahia nyumba, familia na mazingira huku ukijifunza uvumilivu na kudhamini uzuri wa kila hali. Kwa hivyo, mimi wakati ambapo kuna baridi kali, mimi huweza kunywa maji ya moto kutizama filamu, kuvalia nguo zenye joto na kushiriki mambo mbalimbali na familia na rafiki zangu.

Katika zana za sasa, vitisho vya mtandao ni tatizo linalo weza kuadhiri kila mtu. Mimi hujilinda kwa njia kadha ili kuhakikisha usalama wangu wakidigitali. Kwanza, ninahakikisha kuweka taarifa zangu binafsi salama kama namba za simu, nywila na anuani za barua pepe ili zisitumike vibaya. Hii ni hatua ya msingi ya kujilinda dhidi ya watekilizaji wa vitisho vya mtandao. Pili, ninajitahidi kutokua na mawasiliano na watu wasio julikana au wasioaminika mtandaoni. Ikiwa mtu ana nitia vitisho, mimi huwa siwasiliani nae na mara nyingi hufunga akaunti au kuzuia ili kuepuka matatizo zaidi. Pia huwa naandika na kushirikisha vitisho vya mtandao na watu wa kuaminika au mamlaka husika kama wazazi, walimu au polisi wa mtandao ili hatua za kisheria zichukuliwe pamoja inapohitajika. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kujenga uelewa wa kutambua vitisho na mbinu za utapili kama vile ujumbe wa ulaghai, picha zisizo halali au mawasiliano yasiyo na msingi. Kupitia elimu hii, ninahisi salama na ninaweza kutumia mtandao kwa manufa bila hofu. Nikikumbuka hatua hizi, ninajihisi ulizo na amani ya akili kwani najua kuwa nimejilinda vizuri na ninaweza kuendelea kutumia teknolojia kwa njia salama. Kwa hakika, kujilinda kutoka vitisho vya mtandao kunanifundisha umakini, busara na uwajibi kaji. Jambo linalokuwa muhimu, siyo tu mtandaoni, bali pia katika maisha ya kila siku.

Juisi ya matunda ninayo penda zaidi ni juisi ya machungwa kwa sababu inaladha tamu na chachu kidogo inayo nipa nguvu na furaha mara moja. Kila wakati ninapo kunywa juisi hii, hupumzika mwili wangu na ninajisikia nikiwa na nguvu mpya. Ladha yake inachanganya tamu na uchachu wa asili jambo linalofanya kila kipimo kuwa kitamu zaidi. Pia, napenda juisi hii kwa sababu ni yenye afya na husaidia konipa kinga ya mwili kutokana na virusi na magonjwa. Mara nyingi, ninapo kunywa juisi ya machungwa wakati wa asubuhi, inafanya nishike nishati kwa siku nzima na hufanya siku yangu kuwa ya furaha na tija. Zaidi ya hayo, napenda kushirikisha juisi hii na familia au marafiki hasa wakati wa chakula cha pamoja au sherehe ndogo nyumbani. Kila kipimo cha juisi kinako shirikishwa, furaha huongezeka na hutoa kumbukumbu nzuri za mshikamano na upendo wa kifamilia. Ni kikumbuka ladha ya juisi hii na furaha inayo kuja nayo, nina hisi amani ya ndani, furaha na shukrani kwa kile kilicho karibu nami. Jambo linalo nifanya nipende zaidi matunda na burudani ya asili.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa lenye uzuri wa asili ambayo lilinivutia sana kutokana na uchulivu wake na rangi safi ya maji yake. Nilipofika pale, niliweza kuona wanyama wa majini na ndege wanaopaa juu ya maji, jamba lililonipa hisia za furaha na mshikamano na asili. Mara nyingi, nilitembea kando ya ziwa nikiwa na familia au marafiki, tukicheza, kuzungumza na kufurahia mazingira ya utulivu. Hii ilikuwa fursa ya kupekee, ya kushirikiana, kuimarisha urafiki na mshikamano wa kifamilia na pia kujifunza mambo mapya kuhusu uhai wa majini na umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Zaidi ya hayo, nilijaribu michezo ya maji kama kuogelea kidogo na kuendesha mashua. Jambu lililonipa furaha kubwa na kumbu kumbu isio sahaulika. Nikikumbuka siku hiyo, ninahisi amani ya ndani, furaha na shukrani kwa uzuri wa dunia. Kwani ilikuwa uzoefu wa kipekee ambao ulienzia hisia zangu na moyo wangu. Kwa hakika, kutembelea ziwa au mto, si tu burudani, bali ni njia ya kujifunza kuthamini asili, kushirikiana na wengine, na kupacha kumbukumbu za furaha zisizo na kifani.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huwa na ratiba ya kufanya mambo katha ili kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, huwa ninapiga msururu wa kusafisha mwili kama kuoga na kupiga mswaki, jambo linalonifanya nijisikie safi na mwenye afya. Hii ni hatua ya kwanza ya kuondoa uchofu wa siku nzima na kujianda kisaikolojia kwa usingizi. Baada ya hapo, mara nyingi hujipanga kwa kusoma kidogo kitabu au kufanya mazoezi ya akili kama vile kuandika kumbukumbu za siku, kusoma hadithi au kuzingatia malengo ya kesho. Shuguli hizi zinanisaidia kuondoa mawazo ya kisababishi na kunifanya nijisikie tulivu na mwenye utulivu wa akili. Pia mara nyingine huwa na muda wa kuzungumza na familia au marafiki. Kushirikiana mawazo, kucheka kidogo na kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Hii ni njia nzuri ya kumalizia siku kwa furaha na amani kabla ya kuingia kwenye usingizi. Nikikumbuka ratiba hii ya kila jioni ninahisi amani ya ndani, utulivu wa moyo na furaha ndogo ya kila siku. Jambo linalo nisa umuhimu wa utaratibu na kujitunza binafsi. Kwa hakika, shuguli hizi ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwani hufanya usingizi wangu uwe mzuri na mwili wangu ujisikie wenye nguvu kesho yake.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Kifaa hiki kimekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku, kwani hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na familia, marafiki na watu wengine walioko mbali. Kupitia simu ya mkononi, ninaweza kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii kwa urahisi mkubwa. Zaidi ya mawasiliano, simu ya mkononi hunisaidia pia katika kujifunza na kupata taarifa mbalimbali. Ninaweza kusoma habari, kufanya utafiti wa masomo na kujifunza mambo mapya kupitia interneti. Vile vile, kifaa hiki hunifurahisha na pia hunirahisishia kupanga ratiba zangu, kuweka kumbukumbu muhimu na kukumbusha shughuli za kila siku. Pia simu ya mkononi hunipa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video au kupiga picha za kumbukumbu. Hii hunifanya nipumzike na kufurahia maisha baada ya kazi au masomo. Nikikumbuka umuhimu wa kifaa hiki ninahisi shukurani, urahisi wa maisha na uhusiano wa karibu na dunia ya sasa. Kwa hakika, simu ya mkononi si tu kifaa cha teknolojia bali ni msaidizi muhimu katika maisha yangu ya kila siku, jambo linalonifanya nione ni vigumu sana kuishi bila kifaa hiki.

Napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na muda na shughuli nilizo nazo. Ninapopata nafasi, hujitayarisha kuenda kutazama filamu mpya zinazovutia hasa zile zenye mafunzo, burudani na ujumbe wakijamii. Kwangu, kuenda sinema ni njia moja wapo ya kupumzika na kuandua mawazo baada ya kazi au masomo. Mara nyingi huenda sinema nikiwa na marafiki au familia. Jambo linalofanya uzoefu huo uwe wakufurahisha zaidi. Tunakoshiriki vicheko, mshangao na maoni baada ya filamo urafiki na mshikamanu huimareka. Sinema hunipa fursa ya kujifunza tamaduni mbalimbali kuwelewa mitazamo tofauti ya maisha na kukuza ubunifu wangu. Nikikumbuka safari zangu za sinema, ninahisi furaha, utulivu wa akili na hamasa kwa sababu kila filamu huwacha funzo au kumbukumbu fulani. Kwa hakika, kwenda sinema kwa kiasi, kuna nisaidia kupumzika, kujiburudisha na kurudia shughuli zangu nikiwa na nguvo mpya.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanjia ya kushirikiana kwa heshima, kusikiliza na kutoa maoni kwa uwazi. Kwanza, ninajitahidi kuelewa majukumu ya kila mmoja katika timu ili kila mtu ajue nafasi yake na wajibu wake. Hii husaidia kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kazi inafanywa kwa ufanisi. Pili, ninapenda kusikiliza maoni na mawazo ya wenzangu bila kuwakatisha kwani kila mtu anaweza kutoa mawazo mapya au suluhisho la tatizo lililopo. Mara nyingi, mawazo ya pamoja huzaa matokeo bora kuliko kufanya kazi kwa mtu mmoja. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kushirikiana kwa bidii na kutoa msaada pale inapo hitajika kama kushirikiana katika maamuzi, kutimiza muda ulio pangwa na kuhimiza wenzangu pale wanapo hitaji mutisha au msaada waki taaluma. Ushirikiano huu unasaidia kujenga mshikamani wa timu na kuhakikisha kila mmoja anahisi dhamani yake. Nikikumbuka uzoefu wa kufanya kazi ya ushirikiano nina hisi kuridhika, furaha na mshikamano wa kweli na menzangu. Kwani kazi ya pamoja hutoa matokeo bora na ni fursa ya kujifunza kutoka kwa kila mmoja. Kwa hakika, kufanya kazi kwa mshikamano, kuna nifundisha uvumilivu, uwajibikaji na uwelewa wa wengine, jambo linalo kuwa muhimu, siyo tu kazini, bali pia maishani kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni jambo linalo athiri maisha ya kila mmoja. Kuzungumza siasa kuna nisaidia kuelewa sera haki za wananchi na jinsi serikali inavyofanya maamuzi yanayo guza kila nyanja ya maisha. Kwa hivyo, mazungumzo ya kisiasa hufungua macho yangu kunipanua mtazamo na kunifundisha umuhimu wa kushiriki katika maendeleo ya jamii. Mara nyingi, napenda kuzungumza na familia marafiki au walimu kuhusu maswala ya kisiasa kwa heshima na utulivu. Hii inafanya majadiliano kuwa na tija na kuzuia migongano isio ya lazima. Pia napenda kuzingatia maoni tofauti, kwani kila mtu ana mtazamo wake na kusikiliza kuna nisaidia kujifunza na kuelewa hoja za wengine bila kubaguwana. Nikikumbuka majadiliano ya kisiasa nilio shiriki ninahisi furaha mshikamano wa kijamii na msukumo wa kushiriki kikamilifu katika jamii. Kuzungumza siasa, hakuhusiani tu na kubishana, bali pia ni njia ya kujenga uelewa, heshima na mshikamano kati ya watu. Kwa hakika, mazungumzo ya kisiasa ni fursa ya kujifunza kukuza busara na kuendeleza dhamani za kiraia.

Kila siku, mimi hutumia zana mbalimbali za dijiti ambazo hufanya maisha yangu kuwa rahisi, yenye tija na burudani. Kwanza, napenda kutumia simu ya mkononi ambayo hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na walimu. Pamoja na kupata taarifa muhimu kupitia interneti. Kwa kutumia simu, ninaweza pia kupanga ratiba yangu kupata kumbukumbu na kufurahia burudani kama muziki na video. Pili, napenda kutumia kompyuta kwa ajili ya kazi za shule, utafiti na mawasiliano ya kitaaluma. Kompyuta huniwezesha kuandika ripoti, kujifunza kupitia mtandao na kuunda miradi ya kidijiti ambayo inaboresha uwelewa wangu wa masomo. Zaidi ya hayo, napenda kutumia zana za mtandao wa kijamii kwa kiwango kidogo kama vile barua pepe ili kushirikiana na wengine na kubadilishana mawazo. Zana hizi husaidia kushirikiana kwa urahisi, kupata msaada na kujifunza kutoka kwa wengine. Nikikumbuka jinsi sana na zana hizi zinavyo nisaidia kila siku. Ninahisi urahisi na furaha kwani kila moja yasaidia kufanikisha maisha yangu ya kila siku. Kwa hakika, zana za dijiti, si tu burudani, mbali pia ni msaada mkubwa wa kielimu, kijami na kimaisha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda ni Lebron James, ambaye ni mchezaji marufu wa kimataifa na amejipatia sifa kubwa kutokana na ujuzi wake wakipeke na nidhamu ya michezo. Ninaampenda kwa sababu ni mfano wa kujitowa kwa bidi, uvumilivu, ni mshikamano wa timu. Jambo linalo nifundisha dhamani za michezo na maisha kwa ujumla. Ninakumbuka mchezo mmoja wa ajabu nilipomuona akicheza ambapo alionyesha ushujaa wakweli na akili ya mbinu za mchezo akibadilisha mwelekeo wa mchezo kwa kuwaongoza wenzake. Kwa hatua hiyo, alithibitisha kwamba siyo nguvu tuu inayo hitajika katika mpira wa kikapu, bali pia uelewa wa mchezo, haraka ya mawazo na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Ujuzi ni namuona akiwa nao ni pamoja na kuruka kwa ufanisi kupiga pasi sahihi, kudribula wapinzani na kufunga mabao kwa usahihi mkubwa. Vile vile nidhamu yake ya kujitahili kila wakati na kuhimiza wenzake hufanya mchezo kuwa wakufurahisha na wamashindano yenye heshima. Ni kimuona akicheza ni nahisi msisimuko, furaha na shauku ya michezo. Kwani kila hatua yake, hutoa mtazamo wakipeke na hamasa ya kushiriki kwenye mchezo ya kikabu. Kwa hakika, yeye situ mchezaji bora bali pia ni chanzo cha msukumo, funzo na burudani kwa mashabiki wa mpira wa kikapu duniani kote.

Kila siku, mimi hutumia programu kadhaa za simu na kompyuta ambazo hufanya maisha yangu kuwa rahisi yenye tija na burudani. Kwanza napenda kutumia programu ambazo hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na walimu kwa urahisi. Kupitia programu hizi ninaweza kutuma ujumbe, kupiga simu na kushirikiana kwa haraka bila vikwazo. Pili, napenda kutumia njia zingine za programu kwa ajili ya kupata taarifa, kufanya utafiti na kujifunza mambo mapya. Programu hizi hufungua fursa ya elimu, burudani na kupata habari muhimu zinazohusiana na masomo, michezo na maendeleo ya kijamii. Zaidi ya hayo, napenda pia kutumia programu za burudani, kupitia programu hizi, ninaweza kusikiliza mziki, kutazama video za kielimu au burudani na kujifunza mbinu mpya za maisha au sanaa hii inanisaidia kupumzika, kuongeza furaha na kuondoa msongo wa mawazo baada ya shughuli za kila siku. Nikikumbuka jinsi programu hizi zinavyonisaidia kila siku ninahisi urahisi, furaha na mshikamano na wengine. Kwani kila moja inasaidia kufanikisha maisha yangu ya kila siku, kielimu na kijamii. Kwa hakika, programu hizi si tu za zana za teknolojia bali pia ni msaada mkubwa wa maisha ya kisasa.

Nina kumbukumbu moja ya kutisha nilipokuwa mdogo ambayo hadi sasa inanikumbusha kuwa na tahathari. Hii ilitokea wakati nilikuwa nikicheza karibu na barabara kuu. Ghafla, gari lilipita kwa kasi na nilishtuka sana kwani hatimaye niliona jinsi hatari inaweza kutokea mara moja bila kutarajia. Kumbu kumbu hii ni malumu kwa sababu ilinifundisha kuwa makini na tahadhari kila wakati hasa pale nilipokuwa nikiwa karibu na barabara au maineo hatarishi. Pia ilinifundisha umuhimu wa kusikiliza wazazi na walimu pale wanapo sema kuwa tuchukue hatua za usalama. Nikikumbuka tukio hili ninahisi hofu kidogo na mshangao lakini pia shukrani kwa sababu sikupata madhara makubwa. Tukio hili limebaki kuwa somo muhimu maishani mwangu kwani linanikumbusha kuzingatia usalama wangu na wa wengine kila wakati. Kwa hakika, kumbu kumbu za kutisha, si tu zinachochea hisia za mshangao, bali pia hufundisha uvumilivu, tahadhari na busara. Jambo linalosaidia kuishi maisha salama na yenye heshima kwa wengine.

Ndiyo, nina vaa saa kila siku, kwani nikifaa kinachonisa muda na pia niki ashiria cha mtindo. Kwa kweli, kwa kutumia saa, ninaweza kusimamia mda wangu vizuri kuhakikisha kwamba napanga shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi. Hii ni muhimu sana katika masomo, kazi na ratiba ya burudani. Zaidi ya hayo, ninaona saa kama nyongeza ya mtindo kwani inachangia sura yangu na kunifanya nionekane mcha mungu wa kisasa na mwenye nidhamu. Ninaipenda hasa saa ambayo ni rahisi kutumia yenye mfuto wa rangi na kipekee kwa muundo wake. Niki kumbuka jinsi saa inavyo nisaidia, ninahisi uruhisi, amani ya akili na mshikamano wa mda. Kwani kila wakati ninapo angalia, ninapata kumbukumbu ya shughuli zangu zilizo pangwa na mda ambao bado upo. Kwa hakika, kuvaa saa si tu hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi, bali pia hufundisha nidhamu, mipango na uangalifu wa mda.

Napenda kununua vitu kwenye soko la karibu na majiji makubwa. Kwani ni mahali ambapo unaweza kupata bidhaa za aina nyingi kuanzia vyakula safi, mavazi, hadi vifaa vya kielektroniki. Soko hili linanipa fursa ya kuchunguza bei, kubadilishana maoni na wauzaji, na kujifunza jinsi ya kufanya maamuzi sahihi kwa fedha zangu. Kwa kweli, kununua hapa kunanisaidia kujenga uwezo wa kimaisha kama vile kupiga hesabu, kupima ubora wa bidhaa na kushugulikia na malipo kwa usahihi. Pili, mara nyingine napenda kununua katika maduka makubwa au kwenye maduka ya mtandaoni. Hasa pale ninapohitaji bidhaa maalumu ambazo si rahisi kupata sokoni. Maduka makubwa hutoa urahisi wa kuchagua bidhaa mbalimbali chini ya paa moja kwa mtindo safi na usalama wa hali ya juu. Kupitia maduka ya mtandaoni ninaweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kupata bidhaa kwa urahisi bila kuhama nyumbani. Hii inaokoa muda na kunifanya nijisikie huru. Zaidi ya hayo, napenda kushirikiana na familia au marafiki wakati wa ununuzi. Tunacheka kubadilishana mawazo juu ya bidhaa bora na kushirikiana katika kuchagua vitu. Ushirikiano huo hufanya ununuzi kuwa si tu shuguli ya kupata bidhaa bali pia kuwa ni fursa ya kuimarisha mshikamano wa kifamilia na urafiki kujiifunza saburi na kushirikiana kikamilifu. Nikikumbuka uzoefu wangu wa ununuzi, ninahisi mwenye furaha, mshikamano wakijamii na kuridhika. Kila mara ninapopewa huduma nzuri na kupata bidhaa ninazo hitaji, moyo wangu hufurahia na akili yangu hupumzika. Kwa hakika, kununuwa vitu si tu ni shuguli ya kila siku, bali ni somo la maisha linalo nifundisha umakini, nidhamu ya kifedha, ushirikiano na heshima kwa wingine. Jambo linalokuwa muhimu, sio tu katika ununuzi, bali pia maishani kwa ujumla.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kinacho itwa sushi ambacho ni chakula cha kijapani kinacho undwa kwa mchele maalumu, samaki safi na baadhi ya mboga. Mara ya kwanza nilipo kila chakula hiki nilishangazwa na muundo wake wakipekee, ladha laini na mbichi ya samaki na mchanganyiko wa harufu ya bahari na mchuzi wa soya. Chakula hiki kilikuwa tofauti kabisa na vyakula nilivyo kuwa nimesha zoea nyumbani. Chakula hiki kilinifundisha kuwa kama binadamu, tunapaswa kuwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya kwani ladha mpya na uzoefu tofauti huongeza maaarifa na furaha. Nilikula sushi pamoja na marafiki ambao walikua pia wanapenda kujaribu vyakula vipya na tukashirikiana kuelezea hisia zetu kucheka na kufurahia mchanganyiko wa ladha. Hii ilikuwa fursa ya mshikamano na burudani kwa wakati mmoja. Nikikumbuka kumbukumbu hii ninahisi msisimko, furaha na shauku ya kujaribu mambo mapya. Kwani kila kipande cha sushi kilinipa ladha mpya na hisia ya kipekee. Kwa hakika, kujaribu chakula cha kigeni situkunaridhisha njaa mbali pia kunafungua akili, kunapanua mtazamo wa utamaduni na kunifundisha kuthamini tofauti za kila sehemu duniani.

Mimi hukaribisha wafanya kazi wapya kwa njia ya uwekaji, kwa heshima, upendo na utulivu, ili wahisi kuwa sehemu ya familia ya kazi mara moja. Kwanza, ninawapokea kwa maneno mazuri na tabasamu, nikiwaeleza kuhusu ofisi majukumu yao na utaratibu wa kazi. Hii hufanya wafanya kazi wapya kuhisi amani ya ndani na kuridhika, kwani wanajua kuwa wanakaribishwa kwa moyo mkunjufu pili, mara nyingine huandaa zungumza na kuwaelekeza kwenye kila kitu muhimu kama ni mikutano ya timu, maadili ya kazi na jinsi ya kushirikiana na wenzake. Kwa njia hii wanajua nini kinatarajiwa na wanahisi kuwa na usaidizi pale wanapohitaji. Hii inasaidia kuondoa hofu na mashaka ya mwanzo na kuwafanya wafanya kazi wapya kujihisi huru kuanza kazi. Zaidi ya hayo, mimi huwa naendelea kuashirikisha wafanya kazi wapya kwenye shughuli za kijamii kama vikao, vya timu, chakula cha pamoja au michezo midogo ya burudani. Hii hufanya muundo wakazi huwe wa mshikamano na furaha na huimarisha urafiki kati ya wafanya kazi wazamani na wapya. Nikikumbuka jinsi wafanya kazi wapya walivyohisi kukaribishwa vizuri ni nahisi furaha, kuridhika na mshikamano. Kwani kila mtu anapo hisi kuheshimiwa, anakuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa hakika, kukaribisha wafanya kazi wapya ni sehemu muhimu ya kujenga mazingira ya heshima, mshikamano na tija kazini. Jambo linaloongeza ufanisi wa timu kwa jumla.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Apple kutokana na bidhaa zake za ubora wa juu, uvumbuzi wa kisasa na uaminifu kwa wateja wake. Ninaiamini kwa sababu bidhaa zake kama iPhone, iPad na MacBook, hutoa ubora, urahisi wa matumizi na usalama wa taarifa binafsi. Jambo linalo nifanya nijisikie salama na kwa ujasiri kutumia teknolojia. Zaidi ya hayo, Apple hufuata viwango vya juu ya ubunifu na inahakikisha kuwa bidhaa zake zinaendana na mahitaji ya kila siku ikiwasaidia watu kufanya kazi, kusoma au burudani kwa ufanisi. Kampuni hii pia hufundisha dhamani ya utulivu, ubunifu na nidhamu. Kwani bidhaa zake mara nyingi zinahimiza watu kutumia muda wao kwa mpangilio na kwa njia bora. Nikikumbuka uzoefu wangu wa bidhaa za Apple ninahisi furaha, urahisi na mshikamano wa kiteknolojia. Kwani kila kifaa hutoa suluhisho rahisi kwa maisha ya kila siku pamoja na burudani na elimu. Kwa hakika, kuamini kampuni ya teknolojia si tu kuna husiana na bidhaa zake bali pia na uhakika, ubora na amani ya akili inayotolewa na bidhaa hizo.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwekaji wa heshima, utulivu na ubunifu kwani ninatambua kuwa kila maoni yana thamani fulani. Kwanza, ninajitahidi kusikiliza kwa makini bila kumkatiza mtu anayetoa maoni ili niweze kuelewa hoja yake kikamilivu. Hii ufanya mtu huyo ajisikie heshima na kunifundisha uvumilivu. Pili, napenda kuchambua maoni hayo kwa busara nikiangalia ni ipi inayoweza kunisaidia kuboresha kazi tabia au maamuzi yangu. Hii ufundisha uwezo wa kutofautisha kati ya maoni yenye manufa na yale yasiyo ya msingi. Jambo linaloongeza ubunifu na maendeleo binafsi. Zaidi ya hayo, mimi huwa na jitihada na pia jitahidi kujibu kwa heshima nikishukuru kwa maoni na kueleza jinsi nitakavyo yatumia au kuyafanyia kazi. Hii ufanya mazungumzo kuwa yenye tija na kuimarisha mshikamano wa kijami kwa ni kila mtu anahisi dhamani yake. Nikikumbuka jinsi ninavyopokea maoni, ninahisi furaha, mshikamano na motisha ya kujifunza. Kwani maoni mapya ufungua mtazamo wangu kunipanua uwelewa na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Kwa hakika, kupokea maoni kwa heshima ni njia ya kujifunza, kukua kimaisha na kuimarisha uhusiano wa kijami.

Ndiyo, napenda kuogelea sana, kwani nishuguli inayo changanya burudani, afya na utulivu wa akili. Kuogelea kunanisaidia kupumzika baada ya shuguli nyingi za shule au kazi. Wakati nipo majini nahisi mwili wangu unapata pumziko, misuli inapumzika na mawazo yanatulia. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuogelea pia hufundisha nidhamu na uvumilivu, kwani kila mtu anapaswa kujifunza mbinu sahihi, kudumisha mfuatano wa mapigo ya mikono na migu na kuimarisha stamina. Zaidi ya hayo, kuogelea ni mazoezi kamili ya mwili kwani hunyosha misuli yote, kuimarisha moyo, kuimarisha mapafu na kuongeza nguvu za mwili kwa ujumla. Kuhusu hali ya hewa bora kwa kuogelea napenda kuongelea wakati jua linapo waka lakini si kwa joto kali sana kwa sababu maji huwa ya joto la wastani. Hakuna baridi kali na hali inafaa kwa burudani na usalama. Hii inasaidia kuogelea kwa muda mrefu bila kuhisi baridi au kuchoka haraka. Zaidi ya hayo kuogelea na marafiki au familia kunaleta furaha na mshikamano wakijami. Tunapo shirikiana kucheka na kuogelea pamoja, furaha huongezeka na kumbukumbu nzuri za maisha zinaundwa. Nikikumbuka uzoefu wa kuogelea ni nahisi furaha, amani ya ndani, nguvu na mshikamano. Kwa hakika, kuogelea siiburudani tuu bali ni njia ya kujenga afya njema, kushikilia nidhamu, kupumzika akili na kufurahia maisha.

Mafanikio niliodhamini binafsi kazini ni pale nilipo fanikiwa kumaliza mradi muhimu kabla ya muda ulio pangwa Huku nikihakikisha kila jambo limefanywa kwa ubora. Ushindi huu ulikuwa wa kipekee, kwani ulionyesha uwezo wangu wa kupanga, kushirikiana na wenzangu na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Pili nathamini pale nilipo fanikiwa kushirikisha wenzangu na kufanikisha kazi ya timu. Jambo lililo leta matokeo mazuri kwa kampuni. Mafanikio haya hayakuwa ya binafsi tu, bali pia yalimfanya kila mtu katika timu ahisi kuridhika na umuhimu wake. Hii ilinifundisha ushirikiano, uvumilivu na motisha ya kushirikiana kwa bidii. Zaidi ya hayo nadhamini mafanikio niliyo yapata katika kuboresha ufanisi wa kazi yangu kwa kutumia mbinu mpya zana za teknolojia au mbinu za kupanga muda. Hii ilinisaidia kufanya kazi haraka na kwa usahihi na kunijengea heshima na kuaminiwa na wakuu na wenzangu. Nikikumbuka mafanikio haya ninahisi furaha, kuridhika na mshikamano wa kweli, kwani kila mafanikio hutoa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hakika, mafanikio ya binafsi kazini ni chanzo cha kujiamini, kuimarisha nidhamu na kushirikiana kwa ufanisi katika mazingira ya kazi.

Napenda sana kupaka rangi, kwani ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu wangu na kutoa hisia zangu kwa njia ya picha, kupaka rangi kuna nisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kupata amani ya ndani. Kwani kila rangi na kipande ninachokipaka huchangia furaha na utulivu. Zaidi ya hayo kupaka rangi hufundisha nithamu, uvumilivu na umakini. Kwani inahitaji muda usahihi na mpangilio mzuri wa rangi. Shughuli hii pia inachochea ubunifu na mawazo mapya kwani ninaweza kuchanganya rangi tofauti kuunda picha yenye mvuto na maana. Napenda kupaka rangi pekee yangu ili kujitulia lakini mara nyingine hufurahia pia kushirikiana na marafiki tukicheka kubadilishana mawazo na kulinganisha kazi zetu. Ushirikiano huu hufanya shughuli kuwa ya burudani na mshikamano wa kijamii Nikikumbuka michoro nilioipaka na rangi nilizochagua Ninahisi furaha, kuridhika na mshikamano wa ndani Kwani kila kipande kinaonyesha uhalisia wa hisia zangu na uwezo wangu wa ubunifu Kwa hakika kupaka rangi si tuu burudani bali ni njia ya kujieleza, kujifunza nidhamu na kupata utulivu wa akili.

Zoeya nzuri niliyo jenga ni kufanya mazoezi ya kila siku asubuhi, jambo ambalo limekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Awali, nilikuwa na uchovu na kazi nyingi za shule au nyumbani, lakini baada ya kuanzisha zoeya hili, niliona mabadiliko makubwa kwa afya yangu na mtazamo wa maisha. Kuanzisha zoe ya hili kime nifundisha nidhamu, uvumilivu na kuzingatia mda Kwani kila asubuhi nahitaji kupanga mda wangu vizuri ili nifanye mazoezi bila kukosa Zaidi ya hayo, zoea ya hili limeongeza nguvu za mwili, afya ya moyo na uimara wa misuli Jambo linalo nisa umuhimu wa kushirikiana na afya ya mwili na akili. Pia, zoea hili limenisaidia kuanza siku kwa furaha na amani ya ndani. Kwani mwili wangu unapata nguvu na akili yangu inakua tayari kushughulikia changa moto za siku. Nikikumbuka jinsi nilivyo fanikiwa kudumisha zoea hili kwa mda mrefu, ninahisi kuridhika, furaha na mshikamano na afya yangu binafsi. Jambo linalo ongeza, motisha ya kuendelea na zoea zingine nzuri. Kwa hakika, kujenga zoea nzuri, si tu kuna boresha maisha ya kila siku, bali pia kuna fundisha nidhamu, usahihi, uvuminivu na kujitunza.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni Chinua Achebe. Mwandishi mashuhuri wa kiafrika kutoka Nigeria. Ninampenda kwa sababu anaandika hadithi zinazochanganya historia, tamaduni na maisha ya kila siku kwa njia ya kuvutia na kueleweka vizuri. Kitabu chake maarufu, Things Fall Apart, kinanifundisha kuhusu maisha ya jamii za kiafrika, mabadiliko ya kijamii na changamoto za kibinafsi na kikundi. Kupitia maandishi yake, ninajifunza kudhamini utamaduni, historia na falsafa za kiafrika. Zaidi ya hayo, achebe anaandika kwa lugha rahisi, lakini yenye maana kubwa. Jambo linalofanya hadithi zake ziwezeke kueleweka na kuadhiri hisia za msomaji. Ana ujuzi wa kipekee, wa kuunda, wahusika, wa kweli, matukio ya kuvutia na hoja zinazogusa moyo na akili. Ninapomsoma, si tu kuwa na burudani, bali pia ninaongeza ufahamu wangu wa maisha na jamii. Vitabu vyake pia, hufundisha maadili ya maisha, uthabiti na mshikamano wa kijamii. Kwani mara nyingi anahimiza heshima kwa wazee, uwajibikaji na jinsi jamii inavyopambana na changamoto za kisiasa na kiutamaduni. Na kwa mfano, hadithi zake huonyesha jinsi mtu anavyoweza kushughulikia migongano kati ya desturi na mabadiliko. Jambo linalonipa funzo la kufikiria na kuthamini historia. Nikikumbuka vitabu vya chinua achebe nilivyosoma ninahisi msisimko, furaha, mshikamano na shauku ya kujifunza zaidi. Kila hadithi huchochea mawazo yangu kunipanua mtazamo wangu na kunifundisha jinsi ya kuhesabu maadili ya maisha na kuheshimu tamaduni za wengine. Kwa hakika, chinua achebe si tu mwandishi wa vitabu bali mwalimu wa maisha kwani kazi zake hufundisha udhabiti, busara, mshikamano wakijamii na kuthamini tofauti. Kila kitu ninachosoma kutoka kwake kinaongeza thamani ya kibinafsi na kisaikolojia katika maisha yangu ya kila siku.

Ndoto yangu ni kufika uwastani wa juu na kuwa mtaalamu aliyethibitishwa katika kazi yangu, ili niweze kutoa mchango mkubwa kwa kampuni na jamii kwa ujumla. Ninataka kufikia kiwango ambapo nafanya kazi kwa ubora, nidhamu na ufanisi nakuwa mfano wa kuigwa na wenzangu. Pili, malengo yangu ni kuimarisha ujuzi wangu kujifunza mbinu mpya na kushirikiana na wenzangu kwa ushirikiano wa kweli ili tuweze kufanikisha miradi mikubwa na yenye tija. Hii hufundisha dhamani ya ushirikiano uvimilivu na kujitolea kwa sababu mafanikio ya kazi hayapatikani pekee ya mtu mmoja. Zaidi ya hayo, nataka kufika katika hatua ambapo ninaweza kuongoza timu au kuwa kiongozi wa mradi ili nipate fursa ya kuhamasisha wengine, kubadilisha mazingira ya kazi kuwa ya tija na kushirikisha maarifa niliyoyapata kwa wenzangu. Nikifikia hapa nitahisi kuridhika kwa sababu mafanikio haya yanahusiana na maisha ya kila siku nidhamu na mshikamano wa kijamii Nikikumbuka malengo yangu katika kazi ninahisi msisimko, motisha na mshikamano wa kikazi Kwani kila hatua inayonifikisha karibu na ndoto yangu hutoa furaha na kuridhika Kwa hakika, kufika mbali katika kazi njia ya kujijenga binafsi kuimarisha ujuzi na kushirikiana kwa mafanikio na wenzangu.

Mimi huenda maktabani angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki, kulingana na mahitaji ya masom na utafiti. Kila mara ninapoenda, ninafurahia nafasi ya kupata vitabu, jarida na rasilimali nyingine zinazosaidia kuongeza maarifa yangu. Maktaba ni mahali pa utulivu na umakini na ambapo ninaweza kusoma, kufanya tafiti na kuandika kazi za shule au miradi ya binafsi bila usumbufu. Zaidi ya hayo kuenda maktabani kunanisaidia kuboresha ujuzi wangu wakujifunza, kuongeza msukumo wakielimu na kujenga nidhamu ya kusoma mara kwa mara. Mara nyingi pia, ninapenda kuzungumza na wenzangu au walimu walioko maktabani, kushirikiana na kubadilishana maarifa. Jambo linaloongeza uwelewa wa masomo. Nikikumbuka kila ziyara ya maktaba, ninahisi furaha, amani ya akili na motisha ya kujifunza zaidi. Kwani kila kitabu au taarifa ninayopata hutoa mwanga mpya wa maarifa. Kwa hakika, kuenda maktabani si tu ni kupata vitabu bali ni njia ya kujenga maarifa, nidhamo na mshikamano wa kielimu.

Ndiyo, ni mewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu binafsi, kwani ninatamani kuwa huru kimaisha na kutua mchango wakiuchumi kwa jamii. Biashara hii ningependa iwe ya ujuzi wangu na shauku yangu kama vile biashara ya mitindo, teknolojia au huduma za kielimu. Kupitia biashara ningepata fursa ya kuunda ajira kwa wengine na kusaidia familia yangu. Sababu nyingine ya kuanzisha biashara ni kujifunza nidhamu ya kifedha, usimamizi wa muda na ubunifu. Kwani kunafanya biashara, kunahitaji, mipango, maamuzi sahihi na uvumilivu. Nimejifunza kwamba kuanzisha biashara si rahisi, mbali ni changamoto yenye mafunzo makubwa ya maisha, ikiwajumuisha uvumilivu, kujitolea na kuamini mawazo yako binafsi. Zaidi ya hayo, kufikiria kuanzisha biashara kunanisaidia kujenga malengo ya muda mrefu na kupata uhuru wakifedha. Nikikumbuka mawazo haya ninahisi msisimko, mutisha na shauku ya kufanikisha ndoto zangu kwani kila hatua ndogo ni somo la maendeleo binafsi. Kwa hakika, kufikiria kwanzisha biashara, si tu ndoto mbali nikifaa cha kujifunza nidhamu, uvomilivu na ubunifu, jambo linaloongeza dhamani ya maisha yangu.

Kila siku mimi hufanya mazoezi ya mwili kwa angalau dakika thelathini au saa moja, ikiwa ni pamoja na kukimbia, kufanya push up, sit up na stretching. Mazoezi haya hufanyika asubuhi kabla ya shule au kazi ili kuanza siku kwa nguvu na akili safi. Kwa kweli, zoea hili limekua sehemu ya maisha yangu na hufundisha nidhamu, uvumilivu na utaratibu. Zaidi ya hayo, mazoezi ya kila siku yanaboresha afya ya moyo, misuli na mapafu pamoja na kuongeza uimara na stamina ya mwili. Pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo kuongeza furaha na kufanya akili kuwa na mtazamo chanya kwa changamoto za kila siku. Mara nyingine, hufanyika kwa pamoja na marafiki au familia ambapo tunashirikiana, kucheka na kushindana kwa kirafiki. Ushirikiano huu hufanya zoea kuwa burudani na mshikamano wa kijami badala ya kuwa kazi ngumu peke. Nikikumbuka mazoezi yangu ya kila siku ni nahisi msisimko, nguvu, furaha na kurethika. Kwani kila hatua inayofanywa inasaidia mwili wangu akili yangu na afya yangu kwa ujumla. Kwa hakika, kufanya mazoezi ya kila siku, si tu ni kujenga mwili, bali ni njia ya kujifunza nidhamu, kuongeza nguvu na kupata amani ya akili.

Mimi huchaji kifaa changu kama simu au kompyuta ya mkononi angalau mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi nilioyafanya. Kwa siku ambazo ninatumia kifaa kwa muda mrefu napenda kuchaji mara mbili ili kuhakikisha betri inakaa imara na kifaa kinakua tayari kwa matumizi yoyote. Hii hufundisha nidhamu na utaratibu kwani lazima nipange muda wa kuchaji bila kuadhiri shuguli zangu za kila siku. Zaidi ya hayo kuchaji kifaa kwa uangalifu, husaidia kuhudumia kifaa, kuongeza muda wake wa matumizi na kuepuka matatizo ya betri au uharibifu wa kifaa. Pia napenda kuhakikisha napata muda wa kupumzika kutoka kwenye kifaa wakati kinachajiwa. Hii hufanya siku zengu ziwe na usalama, wakiteknolojia na pumziko la akili kwani kutumia kifaa kwa muda mrefu bila kupumzika, kunaweza kuleta msongo wa mawazo au uchovu. Nikikumbuka nidhamu ya kuchaji kifaa changu kila siku ninahisi amsha ya utaratibu, furaha na kuridhika Kwani kila mara ninapofungua kifaa kinakua tayari kwa kazi, burudani au mawasiliano Kwa hakika, kuchaji kifaa, si tu ni uratibu, utaratibu wa kiteknolojia, bali pia somu, la nidhamu, mipango na uangalifu katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma, kwani n injia nzuri ya kuburudika, kuonyesha hisia, na kushirikiana na wengine. Kucheza ngoma kuna nisaidia kuondowa msongo wa mawazo, kuongeza furaha, na kufanya mwili wangu kuwa hai na wenye nguvu. Mara nyingi, napenda kucheza ngoma za kitamaduni kama vile ngoma za kiswahili au ngoma za sherehe. Lakini pia napenda kucheza ngoma za kisasa zinaza chochea mwili na hisia. Zaidi ya hayo kucheza ngoma ufundisha nidhamu, uthabiti na mshikamano wakijamii. Kwani unahitaji kuzingatia muda, hatua na muendo mzuri. Pia nizoea la afya kwani kunanua misuli, kuongeza stamina na kuboresha mzungu kwa wadamu mwilini. Mara nyingine, napenda kucheza ngoma pamoja na marafiki au familia ambapo tunacheka kushirikiana na kujifunza kutoka kwa kila mmoja. Kushirikiano huu ufanya burudani kuwa ya mshikamano na kuongeza furaha ya pamoja. Nikikumbuka wakati nilipo cheza ngoma, ninahisi furaha, amani ya ndani na mshikamano wakijami. Kwani kila muendo na kila kipande cha muziki, kuchangia hisia zangu za furaha na kuimarisha mshikamanu na wenzangu. Kwa hakika, kucheza ngoma siiburudani tu, bali ninjia ya kujieleza, kujenga afya ya mwili na akili na kushirikiana kwa furaha na wengine.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usafi na mandhari ya asili kama vile bustani, pwani au mbuga za kijani. Mahali kama haya hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi. Nafurahia kuona mimea, samahani za wanyama na upepo wa asili kwani huchangia amani ya akili na furaha ya ndani. Zaidi ya hayo, mahali pa aina hii hufundisha uthabiti, utulivu wa akili na furaha ya kungangana na mazingira. Kwa mfano kukaa pwani kunanifundisha kuthamini maumbile wakati kukaa bustani kunanifundisha kushirikiana na wanyama na mimea na kunipa nafasi ya kujifunza mambo mapia. Mara nyingine napenda pia kushirikiana na marafiki au familia mahali hapo tukicheka kushirikiana na kufurahia pamoja. Ushirikiano huu hufanya mahali kuwa siyo tu sehemu ya kupumzika, bali pia mahali pa mshikamano wa kijami na furaha. Nikikumpuka wakati nilipokuwa mahali penye amani, ninahisi furaha, mshikamano na utulivu wa ndani. Kwani mahali hapo huchochea mawazo chanya na kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli za kila siku kwa hakika kuwa mahali pa aina hii ni njia ya kupumzika, kujifunza, kufurahia uzuri wa maumbile na kupata amani ya akili.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, kwani ninaamini kuwa asubuhi ni wakati mzuri wa kupanga siku na kufanya kazi kwa utulivu. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kujiandaa kisaikolojia na kimwili, kufanya mazoezi madogo na kupanga shughuli za siku bila haraka. Wakati huu huwa na utulivu mwingi, kelele ni chache na akili yangu huwa makini zaidi. Zaidi ya hayo, kuamka mapema hunifundisha nidhamu, uwajibikaji na usimamizi mzuri wa muda. Ninapo maliza kazi muhimu mapema nahisi kuridhika na kuwa na muda wa kupumzika au kushugulikia mambo mengine baadaye mchana. Hali hii hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ni kikumbuka utaratibu wangu wa kuamuka mapema ninahisi amani ya ndani, motisha na kujiamini. Kwani kila siku huanza kwa mpangilio mzuri. Kwa hakika, kuwa mtu wa kuamuka mapema ni zoea linalonisaidia kufanikisha malengo, kuishi kwa nidhamu na kutumia muda kwa busara.

Mimi hufanya mambo mbali mbali ili kulinda mazingira na kuhifadhi rasilimali za asili kwa vizazi vijavyo. Kwanza, napenda kupunguza matumizi ya plastiki na bidhaa zisizo rafiki kwa mazingira.Na badala yake kutumia mabegi ya kitambaa au vyombo vinavyo weza kutumika tena. Hii huchangia kupunguza taka hatarishi zinazo weza kuharibu mito, bahari na ardhi. Pili, ninazoea la kutenganisha taka, kuchambua taka zinazo weza kutumika tena, taka zinazo weza kuchomwa, na taka hatarishi zinazo hitaji utunzaji maalum. Hii hufundisha nidhamu na umakini wa kila siku, na pia huchangia kwenye mfumo wa usafi wa jamii na afya ya binadamu. Zaidi ya hayo.Ufurahia kushiriki katika shughuli za kijamii za ulinzi wa mazingira, kama vile kupanda miti, kusafisha mto au bustani na kuelimisha wenzangu kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Shughuli hizi hufundisha mshikamano wa kijamii, uvumilivu na ushirikiano.Kwani ni juhudi zinazo athiri jamii nzima. Ninaelewa kuwa kulinda mazingira ni changamoto.Kwani baadhi ya watu hawazingatii shiria za usafi au bidhaa hatarishi zinapatikana kwa wingi. Hivyo basi, ninafanya jitihada za kipekee kuelimisha na kuwa mfano wa kuigwa ili nisaidie kupunguza uharibifu wa rasilimali za asili. Nikikumbuka juhudi zangu za kulinda mazingira, ninahisi kuridhika, furaha na mshikamano na dunia. Kwani kila hatua ndogo huchangia kudumisha afya ya sayari yetu na ustawi wajamii. Kwa hakika kulinda mazingira sio tu ni wajibu, mbali ni fursa ya kujifunza nidhamu, kuendeleza ubunifu wakijamii na kuimarisha uhusiano kati ya binadamu na maumbile.

Timu ya mpira wa miguu ninayo ipenda sana ni Manchester United, mojawapo ya timu maarufu duniani. Nimeipenda timu hii kwa muda mrefu kutokana na historia yake ya mafanikio nidhamu ya wachezaji wake na roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Timu hii imekua mfano wa timu inayo jituma hata inapokutana na changamoto kubwa. Kinacho nivutia zaidi kuhusu timu hii ni mshikamano wa wachezaji na mbinu zao za uchezaji ambazo huonyesha nidhamu, kasi na ubunifu uwanjani. Pia timu hii imekuwa na wachezaji mashuhuri waliowahi kuandika historia kubwa katika soka jambo linalonifanya nijivunie kuwa shabiki wake. Kila mchezo wao hunipa hamasa na matumaini, hasa wanapopambana bila kukata tamaa. Zaidi ya hayo, kuifuatilia timu hii, kunanifundisha uvumilivu, subira na kuamini mafanikio hata baada ya kushindwa. Kwa nyakati, kuna nyakati timu imeshindwa, lakini bado imeweza kusimama tena na kupambana kwa bidii. Jambo linalo nifundisha somo muhimu la maisha kutokata tamaa. Mechi zao za kusisimua na ushindi walioupata ninahisi furaha, msisimko na mshikamano wa kipekee. Hasa ninapo shangilia pamoja na mashabiki wengine.

Malengo yangu katika kazi ni kufanikisha kila jambo kwa ubora wa hali ya juu, kukuza ujuzi wangu na kuwa kiongozi wa kuigwa. Kwa hakika, nataka kufika kwenye kiwango ampapo kila kazi ninayofanya inabaki na matokeo chanya. Si tu kwa faida yangu binafsi, bali pia kwa manufaa ya timu na kampuni. Pili, moja ya malengo yangu ni kujifunza mbinu mpya na teknolojia za kisasa. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kutoa suluhisho za ubunifu kwa changamoto mbalimbali. Hii hufundisha uvumilivu nidhamu na motisha ya kujitahidi kila siku. Zaidi ya hayo, nataka kufikia hatua ambapo ninaweza kuongoza timu au mradi, kuhakikisha kila mwanachama anashirikiana vizuri na mafanikio ya timu yanapata uzuri wa pamoja. Malengo haya hufundisha ushirikiano, uwajibikaji na kuonyesha mfano mzuri kwa wenzangu. Nikikumbuka malengo yangu kazini ninahisi msisimko, motisha na furaha ya kuendelea na kazi zangu kwa bidii. Kwani kila hatua inayonifikisha karibu na ndoto yangu hutoa kurithika na mshikamano wa kweli. Kwa hakika, kuwa na malengo kazini ni njia ya kujijenga binafsi kushirikiana kwa mafanikio na kuongeza ufanisi wa kazi.

Ndiyo, napenda sana kula samaki, kwani ni chakula chenye lishe bora na ladha ya kipekee. Samaki kama vile samaki wa baharini, tilapia, huchangia afya ya moyo, huimarisha misuli na ni chanzo kizuri cha proteini na omega tatu. Kupitia kula samaki mara kwa mara, ninahakikisha nafanya kazi ya kudumisha afya yangu kuongeza nguvu na kuimarisha akili. Zaidi ya hayo, napenda samaki kwa sababu ana ladha ya kipekae inayoweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kuoka, kukaanga au kupika kwa haraka. Ladha ya samaki inayochanganyika na viungo kama limau, tangawizi na pilipili, hutoa hisia za furaha na kuridhika kila wakati ninapo kula. Kula samaki pia hufundisha nidhamu ya kula lishe yenye afya kwani ni rahisi kuliunganisha na mboga na nafaka. Jambo linalosaidia mwili na akili kushughulikia shughuli za kila siku. Zaidi ya hayo ni njia ya kudhamini rasilimali za baharini na kufahamu umuhimu wa uhifadhi wa samaki na mazingira ya maji. Nikikumbuka kila mlo wa samaki ninahisi furaha, kuridhika na mshikamano wa familia au marafiki pale tunapokula pamoja. Kwa hakika, kula samaki si burudani tuu bali ni njia ya kudumisha afya, kujifunza nidhamu ya lishe na kuungana na watu kwa pamoja. Napenda kula samaki hasa wakati wa mchana ninapo kuwa na marafiki zangu hasa katika maeneo ya vyakula ambapo tumeenda kuzuru au kutembea.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi, ingawa zote zina umuhimu wake. Sababu kuu ni kwamba habari mtandaoni zinanipa upatikanaji wa haraka wa taarifa kutoka sehemu mbalimbali za dunia, huku nikipata pia fursa ya kuona picha, video na uchambuzi wa kina. Hii hufanya nijisikie kuwa na habari za hivi punde na kuendelea kufahamu mwenendo wa dunia. Zaidi ya hayo, kusoma mtandaoni hufundisha ubunifu wa kupata taarifa kwa haraka, kuchambua vyanzo na kuchagua habari sahihi. Pia ni rahisi kutumia kifaa changu cha kijiti kuangalia habari kadhaa kwa wakati mmoja kulinganisha matukio na kuelewa mtazamo tofauti wa waandishi. Hata hivyo, kusoma gazeti la karatasi pia kuna faida kama vile utulivu wa akili umakini wa kusoma bila kuingiliwa na matangazo au arifa za mtandaoni na raha ya kushughulika na karatasi moja kwa moja. Kwa hivyo, mara nyingine napendelea mchanganyiko, lakini mtandaoni ndicho chaguo changu kikuu kwa sababu ya haraka, upatikanaji na upanuzi wa maarifa. Nikikumbuka siku niliposaidia kutatua changamoto fulani kutokana na habari nilizopata mtandaoni ninahisi furaha, kurithika na mshikamano na habari za kweli. Kwani kila taarifa ni chanzo cha maarifa mapya na mtazamo wa dunia. Kwa hakika, kusoma habari mtandaoni ni njia ya kujifunza, kuboresha uelewa na kuungana na dunia kwa maarifa ya haraka.

Napendelea kusoma vitabu vya hadithi za maisha na ujuzi wa binadamu, hasa vitabu vinavyochanganya elimu, tamaduni na burudani. Kwa mfano, napenda vitabu vya fasihi ya kiafrika, riwaya za kihistoria na vitabu vya kujifunza ujuzi mpya. Sababu ya kupenda aina hizi ni kwamba vinanifundisha maadili kunipanua mtazamo wa maisha na kunisaidia kuelewa hisia na maamuzi ya wengine. Zaidi ya hayo kusoma vitabu vya aina hii ufundisha ufikiraji, wa kina, uvumilivu na kuendeleza mbinu za kuchambua tarifa. Mara nyingi, hadithi zinanifundisha jinsi ya kushugulikia changamoto kufanya maamuzi sahihi na kuthamini tamaduni tofauti. Pia, vitabu vya kielimu kama sayansi, teknolojia au historia hufungua fikra zangu kwa dunia kubwa na huchangia ubunifu na maarifa mapya. Nikikumbuka vitabu hivi nilivyosoma ninahisi furaha, mshikamano wa hisia na msukumo wa kujifunza zaidi kwani kila kitabu ni dirisha jipya la maarifa na mtazamo wa maisha. Kwa hakika, kusoma vitabu vya aina hii, si burudani tuu bali ni njia ya kujifunza maadili, kuongeza uwelewa wa jami na kuendeleza akili na ubunifu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini au shuleni, mimi kufanya mambo kadhaa kwa nidhamu na mpangilio mzuri. Kwanza, napanga ratiba ya kazi kwa siku ni kiweka vipaumbele kwa kazi muhimu kwanza ili niweze kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuepuka uchele we shaji. Pili, napunguza vitu vinavyo poteza muda kama vile simu au mtandao wakijami wakati wakazi na ninajitahidi kushugulikia kazi moja kwa moja bila kuingiliwa na mambo ya siyo ya lazima. Zaidi ya hayo, mimi hufanya kazi kwa umakini na nidhamu. Kuhakikisha kila jamboli na kamilika kwa ubora waju badala ya kumaliza haraka bila matokeo mazuri. Zaidi ya hayo, hufanya mapumziko ya muda mfupi kati ya kazi ili kuondoa uchovu, kuongeza umakini na kuhakikisha akili inabaki makini. Mara nyingine, napenda kutafuta mbinu umpia na teknolojia zinazo weza kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi kama kutumia programu za kupanga muda au kufanya kazi mtandaoni kwa haraka zaidi. Nikikumbuka mbinu hizi, ninahisi msisi mko, motisha na kuridhika. Kwani kila hatua ninayo chukua inachangia kufanya kazi zaidi kwa muda mfupi na kwa ubora bora. Kwa hakika, kuongeza uzalishaji situ ni kumaliza kazi zaidi bari ni kujifunza nidhamu, kupanga muda vizuri na kutumia akili kwa busara.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

Wakati ninapo kuwa na furaha na jifurahisha kwa kushiriki wakati mzuri na watu ni nao wapenda kama vile familia na marafiki. Huwa napenda kuzungumza nao, kucheka na kubadilisha na mawazo kwa sababu furaha inapo shirikiwa huongezeka zaidi na kuleta mshikamano wakweli. Pia ninapenda kujishugulisha na shuguli ninazo zipenda kama kusikiliza muziki, kucheza ngoma, kusoma vitabu au kutazama filamu. Shuguli hizi hunipa nafasi ya kuonyesha hisia zangu kwa uhuru na kunifanya nijisikie uhuru na mwenye amani ya ndani. Zaidi ya hayo, wakati wafuraha, hunipa motisha ya kujishukuru na kuthamini mafanikio yangu, hata yale madogo. Mara nyingi huchukua muda, wakutafakari na kumshukuru mungu kwa hatua nilio fikia. Jambo linalo nifanya nijisikie utulivu, kuredhika na matumaini ya siku zijazo. Ni kikumbuka nyakati za furaha ni nahisi msisi mko, faraja na shukrani. Kwani hunikumbusha kuwa maisha ya na nyakati nzuri zinazo paswa kuthaminiwa. Kwa hakika, kujifurahisha wakati wa furaha ni njia ya kujijenga kisaikolojia, kuimarisha mahusiano na kuendeleza mtazamo chanya wa maisha.

Ili kuboresha michakato ya kazi, mimi huanza kwa kuchambua kwa kina hatua zote za kazi ili kubaini maeneo ya nayo poteza muda au rasili mali. Baada ya uchambuzi huo, napendekeza au kutekeleza marekebisho madogo lakini yenye tija kama kupanga upya majukumu au kuboresha mtiririko wataarifa. Pili, mimi hutumia teknolojia na zana za kisasa kurahisisha kazi kama vile programu za kupanga kazi, kuhifathi taarifa, kidigitali na kuboresha mawasiliano kati ya wafanya kazi. Hatua hii husaidia kupunguza makosa, kuongeza kasi ya kazi na kuhakikisha uwazi katika utekelezaji wa majukumu. Zaidi ya hayo, mimi huamini katika ushirikiano na mawasiliano ya wazi huwa na washirikisha wenzangu katika kutoa maoni na kupendekezo. Kwa kuwa mawazo tofauti uchangia ubunifu na ufanisi mkubwa. Kupitia majadiliano ya pamoja, michakato ya kazi huimarika na uhusiano wakikazi hujengeka. Mwisho, mimi hufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha maboresho ya liyo fanywa ya naendelea kutoa matoleo chanya. Kupitia hatua hii, ninaweza kurekebisha pale panapo hitajika na kuendeleza utamaduni wa kuboresha kazi kila wakati. Kwa hakika, kuboresha michakacho ya kazi, ninjia ya kuongeza ufanisi, ubora wa matokeo na kuridhika kazini.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa kuwa kipindi hiki kinafaida nyingi kiafya, kisaikolojia na kimaisha. Mazoezi ya asubuhi huaamsha mwili baada ya mapumziko ya usiku, huongeza mzunguko wa damu na husaidia misuli na viungo kuanza kufanya kazi kwa ufanisi. Hali hii hunifanya nijisikie mchangamfu, mwenye nguvu na tayari kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Kisaikolojia, mazoezi ya asubuhi husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuimarisha umakini na kuongeza hali ya kujiamini. Ninapo fanya mazoezi mapema akili yangu huwa tulivu na mawazo yanakuwa wazi. Jambo linalonisaidia kupanga shughuli zangu kwa busara na kufanya maamuzi sahihi. Pia, huchangia kutolewa kwa homoni za furaha ambazo huboresha hali ya moyo kwa muda mrefu. Kwa upande wa nidhamu, mazoezi ya asubuhi hunijengea tabia ya kuwajibika na kusimamia muda ipasavyo. Huwa sipati visingizio vingi vya kukosa mazoezi tofauti na jioni ambapo uchovu wa siku au majukumu mengine yanaweza kunizuia. Asubuhi hunisaidia kudumisha ratiba dhabiti ya mazoezi. Kwa jumla, ingawa mazoezi ya jioni yanaweza kusaidia kupunguza uchovo wa siku, mimi huona mazoezi ya asubuhi kuwa bora zaidi kwa sababu huweka msingi wa afya njema umakini wa akili nidhamu ya maisha na uzalishaji wa hali ya juu.

Kipaumbele kikuu katika mawasiliano kazini ni uwazi, usahihi na heshima. Mawasiliano yanapokuwa wazi husahidia kuhakikisha kuwa ujumbe unaeleweka ipasavyo na kila mfanyakazi anajua wajibu wake bila mkanganyiko. Hii hupunguza makosa na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu. Pili, usahihi wa taarifa ni muhimu sana kwani taarifa zisizo sahihi zinaweza kusababisha maamuzi mabaya au kuchelewesha kazi. Kwa hiyo, kabla ya kutoa au kupokea ujumbe ni muhimu kuhakikisha taarifa ili kuhakikisha ukweli na uaminifu wake. Zaidi ya hayo, mawasiliano kazini yanapaswa kuzingatia heshima na usikivu. Kusikiliza maoni ya wengine, kutoa mrejesho kwa njia chanya na kutumia lugha yenye staha huchangia kujenga mazingira bora ya kazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wafanyakazi. Hatimaye, kipaumbele kingine ni mawasiliano ya wakati mwafaka kwa kuwa ujumbe unaotolewa kwa wakati unaofaa, husaidia kuzuia ucheleweshaji na kurahisisha utatuzi wa changamoto. Kwa jumla, mawasiliano bora kazini ni msingi wa ushirikiano, ufanisi na mafanikio ya pamoja.

Ninachokipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni amani na mshikamano uliopo kati ya wakazi. Watu wa mtaa wetu huishi kwa kuheshimiana, kusaidiana na kushirikiana katika maswala mbalimbali ya kijamii. Jambo linalofanya mtaa kuwa mahali, salama na pa kuishi kwa utulivu. Pia napenda urahisi wa kupata huduma muhimu kama vile maduka, shule, vituo vya afya na usafiri. Hali hii hunisaidia kuendesha shughuli zangu za kila siku bila shida kubwa na hunipa muda wa kuzingatia mambo mengine muhimu. Zaidi ya hayo, mtaa wangu una mazingira mazuri na safi, yenye miti na maeneo ya wazi yanayo changia hewa safi na mandhari ya kupendeza. Jioni, wakaazi hukutana kuzungumza, watoto hucheza na hali ya urafiki hujitokeza. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Nikifikiria mtaa wangu ninahisi faraja, usalama na fahari kwa sababu ni sehemu inayonipa hisia ya nyumbani na kunifanya nijiskie kuwa sehemu ya jamii. Kwa hakika, mtaa wangu si tu mahali pa kuishi bali ni eneo la amani, urafiki na mshikamano wa kijamii.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya buluu, kwa sababu inaakisi utulivu, matumaini na kina cha mawazo. Mara nyingi naiona rangi hii katika anga, wakati wa mchana, na katika maji ya bahari au maziwa. Ambako huleta mandhari ya kuvutia na wenye amani. Rangi hii hunikumbusha amani ya moyo, uhuru, na ndoto kubwa za maisha. Ninapoiona, mawazo yangu hutulia, na nahisi kama nina nafasi, ya kutafakari kwa kina, na kupanga maisha yangu kwa busara. Ni rangi inayonipa hisia ya utulivu, na usalama wa ndani. Kuna vitu ninavyo vileki vya rangi hii, kama vile mavazi, daftari, na simu au kifuniko chake. Ambavyo hunifurahisha, kila ninapovitumia. Kuwa na vitu vya rangi ni navyovipenda hunipa hisia ya kujiamini na kuridhika. Rangi hii hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye matumaini na mwenye umakini mkubwa. Wakati mwingine, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu ya kuendelea mbele hata ninapokutana na changamoto. Mara nyingi zaidi, naiona rangi hii angani, majini na katika mazingira ya kazi au masomo, hasa kwenye screen za kidigitali na mavazi ya watu. Kwa hakika, rangi ninayoipenda si tu mapambo, mbali ni chanzo cha hisia, kumbu kumbu na msukumo wa maisha.

Napendelea kuandika kuliko kusoma. Ingawa zote zina umuhimu wake. Kuandika hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru, kuunda hoja kwa mpangilio na kuonyesha ubunifu wangu. Ninapokuwa naandika, nahisi kama ninaweka hisia na fikra zangu kwenye maneno, jambo linalonisaidia kujielewa vizuri zaidi na kuwasiliana kwa ufasaha. Zaidi ya hayo, kuandika hunijengea nidhamu ya kufikiri kwa kina, umakini na uwezo wa kuchambua maswala mbalimbali kupitia uandishi, ninaweza kushiriki maarifa, kutoa maoni na hata kuhamasisha wengine. Ingawa kusoma hunipa maarifa mengi, kuandika hunifanya nihisi kuridhika, kujiamini, na furaha ya kuunda kitu chenye maana.

Chumba changu chakulala ni cha ukubwa wakati, si kikubwa sana wala kidogo sana. Hivyo hunipa nafasi ya kutosha, ya kupumzika na kupanga vitu vyangu kwa utaratibu. Mpangilio wake hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu wa akili. Kuta za chumba changu, zimepakwa rangi ya blu nyepesi. Rangi inayo toa hali ya amani na kunisaidia kupumzika vizuri baada ya shughuli za siku nzima. Rangi hii hufanya chumba kionekane safi na cha kuvutia. Kitanda changu ni cha kustarehesha sana chenye godoro laini lakini imara. Pamoja na mashuka safi yanayo nipa usingizi mzuri. Ninapo lala kitandani nahisi mwili wangu ukipata pumziko kamili jambo linalo nifanya niamke nikiwa na nguvu mpya. Kutoka dirishani naweza kuona mandhari ya mtaa, miti ya kijani na wakati mwingine anga lililojaa mwanga wa jua au nyota usiku. Kitu ni nacho kipenda zaidi kwa chumba ni utulivu wake na harufu ya usafi, pamoja na nafasi yake ya faraha. Chumba changu hunifanya nijisikie salama, huru na mwenye amani. Na kwa hakika, nisehemu ni nayo ithamini sana katika maisha yangu ya kila siku. Chumbani mwangu pakulala pia kuna ua au kuna mti ambao ni meupanda ambao unasaidia kuhamasisha urembo wa chumba hicho.

Ninahisi chanya na mwenye mtazamo wa kujifunza kuhusu tathmini za kazi. Ingawa wakati mwingine ninaweza kuleta pressure. Mimi huziangalia tathmini kama fursa ya kujitathmini kubaini nguvu zangu na kugundua maeneo yanayo hitaji kuboreshwa. Tathmini za kazi hunisaidia kuelewa kiwango cha utendaji wangu wa jinsi ninavyoweza kuongeza ufanisi wangu. Kupitia mrejesho ninao upata naweza kupanga mikakati bora ya kuboresha ujuzi wangu, kuimarisha nidhamu kazini na kufikia malengo niliojiwekea. Zaidi ya hayo, tathmini hunijengea uwajibikaji na motisha kwa kuwa hunikumbusha wajibu wangu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kwa ubora. Ninapopokea mrejesho wa haki na wa wazi nahisi kuheshimiwa na kuthaminiwa. Nahisi utayari, matumaini na msukumo wa kuboresha utendaji wangu kwani ninaamini kuwa ni nyenzo muhimu ya ukuwaji wa kitaaluma kujitambua na mafanikio ya muda mrefu.

Shughuli ninayopendezwa zaidi ni kusoma vitabu vya hadithi na kujifunza mambo mapya. Napenda kufanya hivyo kwa sababu kunanipa nafasi ya kupata maarifa mapya, kufungua mawazo na kuelewa maisha kwa undani. Kusoma kunanifundisha uvumilivu, nidhamu na uwezo wa kuchambua taarifa ili kufanya maamuzi sahihi. Zaidi ya hayo, napenda pia kuandika au kuboresha ujuzi wangu wa ubunifu kwani kunanipa furaha ya kueleza hisia zangu, mawazo na ndoto zangu kwa maneno. Kuandika kunahimiza ubunifu wangu, kunasaidia akili yangu kushirikiana na mawazo mapya na kunifanya nijisikie kuridhika kila ninapokamilisha kazi au hadithi yangu. Mara nyingine napenda kuchanganya shughuli hizi na kusikiliza muziki au kuangalia filamu zenye elimu kwani huchangia kupumzika, kuongeza hamasa na kunipa msukumo wa kuzidi kujifunza. Nikikumbuka shughuli hizi ninahisi furaha, motisha na mshikamano wa akili. Kwani kila kitu ninachokifanya huchangia ukuaji wangu binafsi na kielimu. Kwa hakika, shughuli ninazopendezwa nazo si burudani tu bali ni njia ya kujenga ujuzi, ubunifu na furaha ya ndani.

Nina pendelea kitanda kizuri chenye kustarehesha lakini pia chenye msaada mzuri wa mgongo. Kitanda kigumu sana huweza kufanya usingizi usiwe wakuridhisha, huku kikipunguza pumziko la misuli na kusababisha uchovu mchana. Kwa upande mwingine, kitanda kizuri huchanganya ubora wa godoro, laini ya mashuka na usaidizi wa mgongo. Jambo linalo nifanya nijisikie salama na kupumzika kikamilifu. Kitanda changu kizuri hunisaidia kuwa na usingizi mzuri, mwili mchangamfu na akili yenye makini siku nzima. Mara nyingi ninapo lala vizuri, ninakuwa na motisha zaidi, nikiwa tayari kushughulikia shughuli za kazi au shule. Zaidi ya hayo, kitanda kizuri hunipa nafasi ya kupumzika kwa utulivu, kufikiri kwa kina, na hata kushiriki hadithi au mazungumzo ya jioni na familia. Ni sehemu ambayo sii tu inafaraja ya kimwili, bali pia ni mahali pa utulivu wa akili na moyo. Kwa hakika, kuchagua kitanda kizuri ni njia ya kudumisha afya, usingizi bora na hali ya furaha na utulivu ndani ya chumba.

Mimi napenda sana kucheza mpira wa miguu. Kwani ni mchezo unao changanya ufundi, kasi na mshikamano wa kikundi. Napenda jinsi kila mchezo unavyo nihimiza kushirikiana na wachezaji wenzangu, kupanga mbinu na kufanya maamuzi haraka ili kufanikisha ushindi. Zaidi ya hayo, mpira wa miguu hunifundisha nidhamu, uvumilivu na kuendeleza ustadi wa kimwili kama vile mbinu za kupiga, kukimbia kwa kasi na kuthibiti mpira. Mchezo huu pia hunisaidia kuboresha afya ya moyo, misuli na nguvu za mwili, jambo muhimu kwa maisha ya kila siku. Nikikumbuka mchezo mzuri niliyo chochewa na wenzangu, ninahisi furaha, msisimko na mshikamano wakweli. Kwani ushindi au hata changamoto tunazo kabiliana nazo pamoja huchangia kujenga urafiki na mshikamano wa kikundi. Kwa hakika, kucheza mpira wa miguu si burudani tu bali ni njia ya kujenga afya ujuzi wa kijamii na mshikamano wa kikundi.

Mimi huenda hospitali mara chache kwa mwaka hasa kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida, chanjo au kuangalia afya ya mwili. Nimejifunza kuwa kufanya hivyo kuna saidia kubaini matatizo ya kiafya mapema na kuzuia magonjwa makubwa yanayoweza kuadhiri mwili au akili. Zaidi ya hayo, mara ni napo enda hospitali na pata ushauri wakitaluma kutoka kwa madaktari na wauguzi ambao hunisaidia kujua jinsi ya kudumisha afya kufanya mazoezi kwa usahihi na kula lishe yenye afya kwa kufanya uchunguzi wa mara kwa mara na hisi amani ya akili na uhakika kuwa mwili wangu uko katika hali nzuri. Ngawa si mara nyingi, ninaona kuwa kila ziara ni fursa ya kujifunza, kudumisha afya na kuimarisha nidhamu ya kujitunza. Nikikumbuka kila ziara hospitali, ninahisi faraja na kuridhika. Kwani najua ninaweka msingi wa maisha bora na ya afya njema kwa siku zijazo.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa uwazi, heshima na usikivu. Kila wakati ninajitahidi kueleza mawazo yangu kwa njia iliyo rahisi kueleweka, huku nikiwa tayari kusikiliza maoni yao ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake vizuri. Zaidi ya hayo, ninatumia mawasiliano ya mara kwa mara kama mikutano ya timu, barua pepe au mazungumzo ya ana kwa ana kuhakikisha hakuna taarifa inayopotea au kutokueleweka. Hii husaidia kupunguza makosa, kuongeza ufanisi na kuimarisha mshikamano wakikazi. Pia, ninajitahidi kutoa marejesho kwa wakati unaofaa na kwa njia chanya. Nikisisitiza nguvu na kutoa mapendekezo ya kuboresha pale panapo hitajika. Njia hii husaidia kujenga uhusiano wa kuaminiana, mshikamano wa kikundi na ari ya kufanya kazi kwa bidiii. Ni kikumbuka jinsi ninavyo wasiliana na wenzangu ni nahisi utulivu, mshikamano na motisha ya kushirikiana kwa tija. Kwani mawasiliano mazuri hufanikisha kazi na huimarisha mazingira ya kikazi. Kwa hakika, mawasiliano mazuri ni msingi wa ufanisi, mshikamano wa kikundi na mafanikio ya pamoja.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Kwani huchanganya latha nzuri, harufu nzuri na uhalisia walishe. Kwa mfano, napenda viazi vya kukaanga, samaki wa baharini na wali wanazi. Kwani kila chakula hunipa furaha ya kipekee na kunifanya nijisikie kuridhika. Chakula kitamu hufundisha pia ushirikiano na familia au marafiki. Hasa pale tunapokula pamoja na kushirikiana latha na hadithi. Hii inachangia mshikamano wa kijamii na furaha ya pamoja. Jambo linalo fanya mlo kuwa zaidi ya kuridhisha njaa. Zaidi ya hayo, chakula kitamu hunisaidia kujifunza mbinu za kupika, kutunza lishe na kuendeleza ubunifu wa mapishi. Kwani mara nyingi napenda kujaribu mchanganyiko wa viungo vinavyo ongeza latha. Nikikumbuka kila mlo mzuri niliopewa au kuupika, ninahisi furaha, kuridhika na shukrani. Kwa hakika, chakula kitamu si burudani tuu bali nichanzo chafuraha, mshikamano wakijamii na kujifunza ustadi wa maisha.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya, kwani kuna nipa na fasi ya kupata lafha tofauti, kufahamu tamaduni mpya, na kuongeza maarifa yangu kuhusu vyakula vya dunia mbali mbali. Kila chakula kipya ninacho kijaribu, huwa ni changamoto ya ladha na mbinu mpya za kupika, jambo linalonisa ubunifu na mashabiki ya chakula. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya hufundisha uvumilivu, uthubutu na furaha ya kugundua mambo mapya. Mara nyingi napenda kujaribu vyakula vya kienyeji kutoka mikoa tofauti, pamoja na vyakula vya kigeni vinavyo toka tamaduni mbali mbali. Hii huchangia kujifunza kuhusu historia, maadili na mila ya watu wengine. Nikikumbuka chakula kipya, nilicho kijaribu, nina hisi msisimko, furaha na mshikamano wa kijamii, hasa pale ninapokula pamoja na familia au marafiki na kushirikiana, ladha na mawazo. Kwa hakika, kujaribu vyakula vipya si burudani tu bali ni njia ya kufurahia maisha, kujifunza na kuendeleza uzuri waladha.

Mara nyingi hasubuhi, napenda kula kifungua kinywa chenye afia na lishe ili kuanza siku nikiwa na nguvu na akili safi kwa kawaida, nakula mayai, chapati, mkate au uji wanafaka, pamoja na matunda kama ndizi au embe. Mlo huu hutoa protini, wanga, vitamini na madini muhimu kwa mwili na husaidia kuongeza umakini kazini au shuleni. Zaidi ya hayo, kula asubui kunanisaidia kuongeza nishati, kudumisha afya ya moyo na kufanya mwili wangu uendele kufanya kazi vizuri. Mara nyingi, uchanganya chakula hiki na chai au majisafi ili kudumisha unyevu na kuamsha mwili kwa njia ya asili. Nikikumbuka kila kifungua kinywa chenye lishe, ninahisi mchangamko, furaha na motisha ya kuanza siku kwa ari. Kwani mlo mzuri wa asubuhi, unasaidia mwili na akili kushughulikia changamoto za siku. Kwa hakika, kula asubuhi situ ni kutoshea njaa bali njia ya kudumisha afya, nguvu na utendaji mzuri.

Ndiyo, mara nyingine mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini kwa ufikiriaji wa kina na tahathari kubwa. Kila picha ninayo weka huangaliwa kwa makini kuhakikisha kuwa haionyeshi taarifa binafsi haina hatari ya usalama na inahusiana na tukio la maana au furaha. Kuweka picha mtandaoni, kuna nisaidia kushirikisha furaha, mafanikio au matukio ya maisha yangu na familia na marafiki, huku pia kunipa fursa ya kuhifadhi kumbu kumbu muhimu kwa njia ya kidijiti. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kusimamia faraha yangu kwa kuchagua ni nani anaweza kuona picha zangu na ni aina gani ya picha inayo faa kushirikiwa. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha kuwa kuweka picha mtandaoni ni njia ya kujieleza ushirikiana na wenzangu na kuonyesha matukio ya furaha bila kuadhiri usalama wangu. Kuweka picha pia kuna nifundisha nidhamu ya kidijiti uangalizi wa maadili mtandaoni na mbinu za kushugulikia mitandao ya kijamii kwa busara. Nikikumbuka picha nilizo ziweka ni nahisi furaha, kuridhika na mshikamano wa kijamii kwani zina niruhusu kushirikisha nyakati muhimu na kushikilia kumbu kumbu za maisha. Kwa hakika, kuweka picha mtandaoni sii burudani tu mbali ni njia ya kujieleza kwa ubunifu, kuendeleza uhusiano wakijamii na kudumisha kumbu kumbu za maisha kwa njia salama na ya busara.

Hali ya hewa ni nayo pendelea zaidi ni hali ya jua lenye mwangaza mzuri na joto la wastani. Si jua kali sana wala baridi kali. Hali hii hunifanya nijisikie mchangamfu, mwenye nguvu na tayari kushugulikia shughuli mbali mbali za siku. Jua lenye mwangaza hutoa mwanga wa asili unawaongeza furaha na motisha, huku joto la wastani likihakikisha mwili unafanya kazi kwa urahisi bila uchovu wa ziada. Zaidi ya hayo, hali hii ya hewa hufundisha shauku ya kufanya shughuli za nje kama vile mazuezi kutembea au kushirikiana na marafiki na familia. Changia afya ya mwili, furaha ya akili na mshikamano wa kijamii. Kwani watu huzidi kuonyesha furaha na mshikamano katika hali ya hewa nzuri. Nikikumbuka hali ya hewa nilio pendelea, ninahisi furaha, utulivu na motisha ya kuendelea kufanya kazi au kujifurahisha. Kwani kila wakati wa jua lenye mwanga, huchangia msisimko wa maisha na kuamasha mawazo chanya. Kwa hakika, hali ya hewa nzuri, si tu inachangia faraja ya mwili, bali ni chanzo cha mshikamano wa kijamii, furaha ya ndani na ufanisi wa kila siku.

Mimi hujaribu kufua nguo mara mbili kwa wiki, kulingana na idadi ya nguo zilizotumika na aina ya shughuli nilizofanya. Kufanya hivyo kunasaidia kudumisha usafi, kuondoa harufu mbaya na kuhakikisha nguo ziko tayari wakati zinapohitajika. Zaidi ya hayo, ninapofua nguo mara kwa mara, huchangia kudumisha afya ya ngozi, kuondoa vijidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa na kuendeleza nidhamu ya maisha ya kila siku. Mara nyingine hufanya mpangilio wa nguo kulingana na rangi, aina ya kitamba na umuhimu wa mavazi. Jambo linaloongeza urahisi wa kupata nguo zinazohitajika haraka. Nikikumbuka kila wakati nikienda kufua nguo, ninahisi kuridhika, usafi na amani ya akili. Kwani najua kuwa nguo zangu ziko safi nikiwa tayari kwa shule, kazi au shughuli za kijamii. Kwa hakika, kufua nguo sio kazi tu ya kawaida, bali ni njia ya kudumisha usafi, afya na mpangilio bora wa maisha.